Harufu ambayo ninaipenda sana ni harufu ya mvua. Kila kunaponyesha, ile harufu ya udongo wenye unyenyevu inapopanda hewani, inanipa hisia ya utulivu na upya wa ajabu. Harufu ya mvua hunifanya nijisikie nikiwa nimeunganishwa na asili, yaani kana kwamba dunia inaanza upya na kila kitu kinapata uhai mpya. Harufu ya mvua hunikumbusha nyakati za kutafakari, matumaini mapya na pia utulivu.

Napendelea kutumia wi-fi kuliko data ya simu. Hasa kwa sababu ina bei nafuu zaidi na inarahisisha kutumia intaneti bila wasiwasi wa gharama kubwa. Ninapokuwa kwenye wi-fi, ninauhuru wa kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Ninaweza kusoma, kuangalia video, kupakua au kuwasiliana bila kuhisi presha ya kuishiwa na data ya simu kwa haraka. Wi-Fi inanipa utulivu na uhakika wa muunganisho mzuri hasa ninapohitaji kutumia intaneti kwa muda mrefu au kazi muhimu.

Ninapenda msimu wa kiangazi zaidi, kwa sababu huwa na jua joto na siku za wazi za kushugulikia shuguli za nje. Hii inaniimarisha kisaikolojia na inanifanya nijisikie mwenye furaha. Zaidi ya hayo, msimu huu huniwezesha kutumia muda mwingi kuendesha baisikeli, kuteleza na sketi na pia kufanya matembezi ya furaha jambo ambalo hunipa uhuru na furaha ya kipekee. Pia ni wakati mzuri wa kusherehekea matukio maalum ya familia na marafiki.

Ningependa kujifunza lugha ya kijerumani kwa sababu siku moja ningependa kuishi huko. Lugha ya kijerumani inanisaidia kuelewa tamaduni, kushirikiana na watu wa hapo, na pia ingenipa nafasi nzuri ya kazi na maisha ya kila siku. Pia kujifunza lugha mpya kuna fungua milango ya marifa mapya na kunanifanya nijisikie karibu zaidi na nchi hiyo ambayo nina ndoto ya kuishi.

Mimi ni mwanafunzi wa uuguzi na kazi ya uuguzi ni za kihitaji sana kwa sababu zinahitaji umakini mkubwa, ustadi na sana sana inahitaji mtu ajitolee. Kila siku ninaweka juhudi kubwa kuhakikisha kuwa ninapata ujuzi na maarifa ya nayohitajika ili kuwa mgonjwa mwema na mtaalamu bora siku za usoni. Kwa sababu ya hili, siku nyingi zinanipata nikiwa kwenye maktaba, nikisoma vitabu, kufanya utafiti na kujaribu kuelewa mchakato wa uuguzi. Ingawa ni kazi ngumu na yenye changamoto, ninapena jinsi inavyonifunza kuwa na uvumilivu, nidhamu na kutoa msaada kwa wengine kwa njia sahihi na yenye huruma.

Kwanza, ninapenda kuvaa nguo zenye mikono mirefu ili niweze kukinga ngozi yangu kutokana na miale ya jua. Pia, ninaweza kunywa kinywaji cha baridi na pia ninavaa kofia ama miwani ya jua ili niweze kujikinga pia natumia kivuli ama kupumzika chini ya mti.

Ninapendelea mahali pa kelele, kwani inanipa hisia za uhai na nisharti. Mahali palipo na kelele kama vile mikutano ya watu, muziki au shughli za kila siku. Kunanifanya nijisikie sehemu ya maisha yayoendelea na kuniacha nisikie nguvu na msisimko. Kelele hizi si za kuumiza bali zinanifanya niwe na ari ya kuungana na watu na ninafurahia hali ya mazingira enye uhai.

Sipendi sana chakula cha haraka. Ingawa kinaweza kuwa rahisi kupatikana na kutengeneza na kinaokoa muda. Mimi napendelea zaidi chakula ambacho kimeandaliwa nyumbani na chakula chenye virutubisho bora. Ninapenda kula chakula ambacho kinanipa afya njema, nguvu na kinanisaidia mwili wangu kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo mara nyingi utanipata nikichagua chakula cha kiasili ambacho kimeandaliwa kwa umakini na ambacho ninajua kwamba kimetayarishwa kwa njia ya usafi na ninaamini kula vizuri ni sehemu muhimu ya kujitunza.

Mimi huoga mara mbili kwa siku. Asubuhi nikienda shuleni, na jioni nikitoka shuleni. Kufanya hivyo, asubuhi ninajisikia nikiwa safi na mwenye nguvu na mwenye tayari. Kufanya shughuli zake za siku nzima. Pia kuoga jioni au usiku inanisaidia kuondoa uchovu, jasho na vumbi la siku. Inandifanya nihisi nikiwa mtulivu baada ya kazi ama masomo.

Kinacho nipa mutisha kazini ni fursa ya kukutana na watu wapya na kuunda mahusiano yenye maana. Kila siku napata nafasi ya kuwasiliana na watu tofauti, kushirikiana na nao na kujifunza kutoka kwa uzoefu wao. Hali hii hunifanya nijisikie nimeunganisha na watu wengine na inanipa ari ya kufanya kazi kwa bidiii. Pia inanipa motisha kubwa na nikweli kwamba najifunza kitu kipia kila siku. Kazi inanipa changamoto ambazo zinaniwezesha kukuza maarifa na ujuzi wangu. Jambo hili linafanya nijisikie, ninakua kitaaluma na pia kibinafsi.

Mimi hushughulikia wateja wangu kwa heshima, subira na weledi. Kwanza, ninahakikisha kwamba ninawasikiliza kwa makini ili niweze kuelewa mahitaji yao, maswali yao na changamoto ambazo wanakabiliana nazo. Kwa kumsikiliza kila mteja, inanisaidia kutoa majibu na huduma ambayo inafaa kwa ufanisi. Pia, mimi huwa na mawasiliano mazuri, huzungumza kwa lugha ya staha na huwa mvumilivu hata pale kunapokuwa na changamoto ninahakikishia mteja ambaye hajaridhika kwamba anathaminiwa.

Ndiyo, ninapenda kusikiliza redio. Redio inanipa burudani na taarifa kwa wakati mmoja. Inaniunganisha na ambayo yanaendelea katika jamii. Ninapenda kusikiliza vipindi mbalimbali kama vile muziki, mjadala, habari, na kwa sababu inaniongeza maarifa na inanibadilisha hali ya moyo. Kusikiliza redio pia inanisaidia kupunguza upweke. Inanituliza ambapo niko pekee yangu na inanifanya nifurahie muda wangu wa mapumziko.

Asubuhi, kinywaji ambacho ninapenda zaidi ni kahawa. Kahawa hunisaidia kuamka vizuri na inanipa nguvu ya kuanza siku nikiwa na umakini. Ninapenda harufu yake inakochemka na ladha yake ya kipekee ambayo inanifanya nijisikie mwenye hamasa na utulivu kwa wakati mmoja. Kwangu, kunywa kahawa asubuhi ni kama utaratibu muhimu ambao hunisaidia kupanga mawazo na kujiandaa kikamilifu kwa shuguli ya siku nzima.

Ndiyo, ninapenda sana kununua vitu kwa kutumia simu kwa kutumia simu inarahisisha mambo kwa sababu ninaweza kufanya manunuzi wakati wowote na mahali popote bila usumbufu wa kwenda dukani. Pitia simu, ninaweza kulinganisha bei, kusoma maoni ya wateja wengine na kuchagua bidhaa ambazo ninahitaji kwa utulivu. Pia ni njia ya haraka na salama kwa sababu sihitaji kubeba kitita cha pesa na inanipunguzia muda na kufanya nijisikie huru zaidi.

Kwa kawaida, ninachaji kifaa changu mara moja tu kwa siku. Na kwa mara hiyo moja, ninahakikisha kwamba kinafika asilimia ya mia nafanya hivi kwa makusudi ili kuepuka kuharibu betri kwa kuchaji mara mingi au kwa vipindi vifupi vifupi. Kwangu kuchaji mara moja kunatosha nifanye nitumie kifaa changu siku mzima bila wasiwasi na pia inanisaidia kudumisha afya ya betri kwa muda mrefu.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Ninapenda kuanza siku mapema kwa sababu inanipa utulivu na muda wa kupanga shugli zangu kabla ya shugli nyingi kuanza. Asubuhi ninapokuwa nimeamka mapema, akili yangu huwa safi, mazingira ni tulivu na ninaweza kuzingatia mambo muhimu bila usumbufu.

Ninapendelea zaidi tishati kuliko shati. Tishati ni raisi kuvaa. Inafaa kwa hali nyingi ya kawaida na inanipa uhuru wa kujisikia huru bila mazuizi. Pia ninapenda jinsi ambavyo inaunganisha na viatu, jinsi na suruali nyingi kwa urahisi. Jambo hili linafanya mavazi yangu kuwa ya kisasa na ya starehe.

Napendelea zaidi mwanga wa kati kuliko mwanga mkali. Sababu yangu ni kwamba mwanga wa kati unakuwa mzuri kwa macho na haufanyi macho kuchoka haraka. Huku pia ukisaidia kutuza ngozi na kuzuia kuumia kwa mwanga mkali wa jua. Kwa upande wangu, mwanga wa kati unanipa urahisi wa kuona vizuri na unachangia katika afya na ngozi kwa jumla.

Ndiyo, ninapenda sana chakula kitamu. Chakula chenye ladha nzuri hunipa furaha na kinanifanya pia nisikie mwenye nimefurahia mda ambao nimekula. Ninapenda pale ambapo chakula kinapikwa vizuri kikiwa na mchanganyiko mzuri wa viungo ambavyo vinavutia na pia ina ladha ya kwa kizito. Kwangu, chakula kitamu si tu cha kushibisha njaa bali pia ni cha kuboresha hali ya moyo.

Mazingira ya kazi ninayoipendelea ni hile yenye utulivu, ushirikiano na nithamu. Ninapenda kuwa sehemu ambapo wenzangu wanashirikiana kwa furaha na wanaheshimiana kila mmoja huku wakijua majukumu yake vizuri. Zaidi ya hayo, ninapenda mazingira yenye mwanga nzuri, hewa safi na nafasi ya kutosha ya kupanga na ya kufanya kazi kwa urahisi.

Nilizaliwa katika kijiji na mji kijiji hicho kilikuwa kijiji cha kipekee. Kijiji hicho ni chenye historia tamaduni na manthari nzuri. Nililelewa ni kicheza katika barabara zenye miti na majani tulikuwa na michezo ya kiasili na marafiki zangu. Kila kona ya kijiji inahadithi zake kama masoko yenye rangi na harufu ya vyakula. Shule zenye kumbukumbu nzuri na maeneo ya ibada ambayo yalikuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Kuna kumbukumbu maalum ambayo ninaipenda kama kutembea na pia kuogelea katika mto. Nilifurahia manthari na hewa safi huko kijijini.

Ninapenda sana kunywa maziwa hasaa yanapochanganywa na ugali. Mchanganyiko huu hunifanya nijisikie nimeshiba vizuri kwa sababu ni mlo kamili ambao unanipa nguvu na lishe ya kutosha. Maziwa hunipa protini na madini muhimu huku ugali ukinipa nguvu ya kudumu. Zaidi ya hayo napenda ladha yake rahisi na ya asili na inanikumbusha vyakula vya nyumbani.

Mabadiliko kazini napokabiliana nayo nayaona kama fursa ya kukua na kuboresha kikazi. Kwanza napenda kuelewa kwa kina sababu na malengo ya mabadiliko hayo, kisha ninajipanga jinsi ya kukabiliana nayo bila kuweza kuathiri kazi yangu. Mara nyingi, mimi hujaribu kubadilika kidogo kidogo huku nijikijifunza mbinu mpya ya kuzoea mfumo huo wa kazi. Pia, ninapenda kushirikiana na wenzangu ili kuhakikisha mabadiliko yanatekelezwa kwa urahisi na mafanikio.

Wakati napotaka starehe ninapenda kusikiliza muziki na kuunda tamasha langu kibinafsi nyumbani. Naanza kuchagua nyimbo ninazopenda nikianza na zile za furaha hadi zile za kupumzisha akili. Mara nyingine ninacheza na kuimba pamoja na muziki huo, nikijiona kuwa sehemu ya tamasha halisi. Njia hii hunisaidia kupumzika na kupunguza msombo wa mawazo.